Safari ninayo ikumbuka kutoka utotoni ni safari ambayo nilienda kijijini kwa bibi yangu. Na huko kijijini nilienda na baba yangu na mama yangu. Na ambacho nakumbuka zaidi ni vyakula vya kule kijijini. Kuna vyakula vizuri na vitamu sana kule kijijini kwa hiyo hiyo kiujumla inanifanya safari ile ni ikumbuke mpaka leo. Kwa sababu ilikuwa ni safari nzuri ambayo nilienda kukutana na ndugu lakini zaidi sana ni bibi yangu kwa hiyo nashukuru mungu kwa namna moja ama nyingine ilinisaidia mimi kukutana na bibi yangu lakini na ndugu zangu na nilio enda nao walikuwa ni baba na mama yangu na zaidi sana pia nakumbuka chakula ambacho bibi ya alikuwa anapika kilikuwa ni chakula cha asili kabisa nashukuru sana.